Kwa kweli, kwa televesheni kuna vipindi tofauti tofauti na kipindi ambacho mtu hupenda hutofautiana sana na kile mwngine hupenda. Kila mtu hukua na ladha yake, kila mtu hukua na kitu ambacho mara nyingi huweza kukipenda yeye mwenyewe. Hivyo ndiyo maana kwamba nataka kuwaonyesha kwamba siyo kwamba mimi nikipenda kipindi inamaanisha kwamba rika langu lote linakipenda. La hasha, kuna watu ambao kila mtu hupenda kipindi chake maalum kulingana na dhamira ambayo anaona. Iwapo ni kitu ambacho kinamburudisha, iwapo ni kitu ambacho kinamsaidia yeye binafsi. Kila mtu hukuwa na kipindi ambacho kimetegewa, kila mtu hukuwa na kipindi ambacho akikitazama anajisikia kwamba hisia ama msongo wa mawazo ambao ulikuwa ukimsukuma umeweza kupungua Wajua kwamba kuna kipindi maalum kinachoitwa Machachari. Hiki ni kipindi ambacho kina vijana, wanarika ambao ndiyo wenye wanaochukua usukani wakati mwingi kwenye kufanya hicho kipindi. Hivyo, hiki ni kipindi kilicho na nguvu sana. Ni kipindi ambacho rika ambayo inalengwa, athari, athira ambayo inalengwa ni kama mtu kama mimi. Rika langu kwani ndiyo wanaojumuika sana katika kushiriki kuweza kutengeneza hicho kipindi. Vivyo hivyo ndivyo athira inayohusisha sana na na vijana. Kwa kweli, ukiangalio upande mwingine pale ambapo wazee, kuna wazee hupenda sana taarifa. Hizi taarifa sio tu kusema nivmambo na kupenda, ni kwamba huja kama kitu ambacho huwa wanakithamini sana. Hivyo, mimi kivyangu binafsi ninajua kwamba mtu kile kitu anachokipenda hutoka rohoni mwake, hutokana na shida zake, kila kitu unachopenda lazima ukue kwamba kuna swala ambalo limeeza kukusindikiza ili uweze kujua mbona unakipenda. Hauwezi kuamkia leo ukatazama kitu siku moja na ukakipenda hivyo hivyo. Unafaa kuwa na sababu maalum umeweza kukuwa na mikakati ambayo imekufanya ukaweza kupenda kipindi fulani. Na hiyo ndiyo ambavyo watu wanaojenga vipindi wanavyo kuwa na malengo kuhusu wanajua kwamba iwapo mtu atakuja hawezi atazame kipindi tunachokitengeneza, hata kama itakuwa kati, tunafaa kukifanya kwamba huyu mtu atakuwa na hiari, atakuwa na hisia na atakuwa na uwepo kwamba anajisikia sana kuweza kutazama, kuendelea kutazama hicho kipindi. Hivyo ndio maana ukiangalia mwisho pale vipindi vinapokuwa vikitamatika, unaona kwamba unaachwa kwa jikwaa nia sana. Unaachwa kwa nafasi ambayo ungetaka kujua nini ambacho kingeeza kuendelea siku ambayo hufuata. Pengine huweza kujipata pia ukiingilia mitandao ya haraka haraka Ili uweze kujua nini ambacho kilitendeka siku ambayo iliweza kufuata. Kwa kweli, sio tu upenda kwa sababu ya jinsi ambavyo kinaonekana. Mimi pia hupenda machachari kwa sababu ya vichekesho. Unajua vichekesho vina manufaa mengi sana mtu anapocheka, hisia ambazo zinamletea msongo wa mawazo huweza kuisha. Hisia ambazo alikuwa anaziona kwamba ni kama mzigo kwake huweza kutamatika. Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba kila ambapo unapoenda, unaashiria kwamba wewe ni mtu ambaye unajielewa. Unapenda kipindi kwa sababu ya kwa mfano, unapenda kipindi kwa sababu ya shughuli fulani. Kwa sababu ambapo hivyo hivyo inakupa nafasi jema ya kufuraya mandhari ya kufuraya ambayo ya natokana na kipindi hicho na kukweli, mi hiyo ndiyo lengu langu kuu katika vipindi Sikitazama vipindi tu kwa sababu ya jinsi ya mwonekano la, natazama vipindi pia kulingana na jinsi na kulingana na nini ambacho kinezakuhasilecho kupiticho kipindi Kuna vipindi ambavyo pia wani vipindi ya vina lengu Kuna vipindi ambavyo uweza kuzungumza tu uweza kutengenezo tu bila lengo Hivyo ni vipindi ambavyo kwa kweli ni vya watoto Kwa ni lengo lao sana uwa limejichanganya Unapata kwamba kulikuwa na mtiriko wa fulani wa mambo Lakini ghafla mtiriko kuweza kubandilika Hivyo nivyema sana kujua kwamba kila kipindi kinaathira ambavyo imelengwa Kila kipindi kinamtu kipenda kuflingana jinsi ambavyo hicho kipindi kinamuathiri ye binasi Sio kusema kwamba kwa sababu ni adhira yetu tu anaolengwa ni kwamba ni lazima kila mtu kwa.

Kwa kweli, jinsi yambavyo unavyopanga wiki yako, utambua sana kiwango ambacho utakachoweza kukiafikia kwa hicho wiki kwa iyo wiki. Iwapo umeipanga vyema. Iwapo we mwenyewe umekiti viema. Na ukachukua mawazo yako. Ukachukua kalamu. Ukachukua kalamu. Ukayaandika chini. Ukajua iwapo hivi hii wiki inapoanza. Inafaa kujua nimeyapanga. Nimeenza kukamilisha jambo ili ama lile lingine. Hivyo, mimi huchukua jumamosi. Kila ujumamosi kwanza uwanzia na kuchikagua ni nini ambacho nimekifanya kwa hii wiki ilio pita ni nini ambacho kimeniwia ugumu sana kukamilisha kwa wiki ambayo imepita Hivyo kufanya hivyo kuna nisaindia sana kujua ile mwanya pale kulikuwa na mwanya ambayo nafaa kutimizwa kwa kipindi kijacho Hivyo, nikichukua kalamu na kuketi chini na kutuliza hisia zangu ili niweze kufikiria zaidi nini ambacho nachoweza kufanya ili kuwakikisha wiki ambayo inayokuja ina mafanikio kuliko wiki ambayo ili epita. Hapo mi huchukua nafasi yangu, huchukua muda wangu wa kutosha kuwakikisha kwamba nimejipanga, nimejiami vyema wajua kwamba upangaji ndicho kitu cha maana sana Usirukie sana jambo kama ujaweza kukua na akili timamu haujaweza kuweka mikakati, haujaweza kuweka malengo yako ambayo unayotaka kukamilisha kwa uhalisia hakikisha kila kitu nachofanya Jambo la kwanza kabisa na ni la msingi ni kuwakikisha kwamba yametoka kwenye akili akili yako imeeza kujiandaa akili yako imeeza kujipanga Inajua kwamba hivi ndiyo mwelekoe tunaofuata Hili ndilo tatizo iwapo tutalipata nalo ihu ndio utakuwa suluhu huu ndio utakua mwendo ambao tutafuata nao Hivyo hivyo ndivyo nafaa kuwa kwenye kazi Mi kazini Ninaakikisha kwamba nimejipanga ninajua jinsi ambavyo nitakavyo anza kazi najua jinsi ambavyo Uyo wiki inafaa kuhitamatika na malengo ambayo yanafaa kuwafikiwa kabla ya kutamatika kwa hiyo wiki. Hivyo, siyo jambo tu la kusema kwamba ni mipango. La, nafaa pia kuweka bidii, nafaa kuweka mipango yenye uwalisia. Kwa kweli, kuna mipango mingine ambayo mtu hujipata amepanga, lakini hiyo mipango inaziindikana kuweza kuwa fikiwa. Kwa sababu, ila pale ambapo naweza panga mipango kwa kuwa haujaeka hisia zako zote, haujaeka makinifu wa kutosha. Kwa kweli, hapo uta ambulia patupu, mwisho wa siku, utajipata kwamba, hau kuweza kupata muda wa kutosha Hivyo ni vyema sana kuwakikisha, pale unapoitaji kuwakikisha umefikia malengo maalum pale unapoitaji kuyafikia kwanza, umeenza kutimia kufika ardhi fulani Umeenza kujipanga kia akili, umeeza kujipanga pia kimawazo na akili zako zinajua vyema nikakati ambayo utafuata Unajua vyema njia ambayo utakayofuata ili uweze kuafikia hicho kilele Kwa kweli mipango ya mtu binafsi huwa ni tofauti Kuna ule anayepanga kufikia jambo fulani mwingine anapanga kufikia kwa mfano Unapata kazini ku mlinda lango Anapanga kwamba iyo wiki yake itakuwa raisi Anaipangia kwa haraka anajua kwamba sitachelea kazini bosi pia nae anamipango tofauti anajua kwamba ninapanga hivi na vile, ninapanga kwamba wafanyikazi wote wakue na munda sawa wafanyikazi wote wakue wenye uweleo wa mambo, wenye ushirikiano Hivyo, kila mtu itaeza nafasi yake Kila mtu kuwa na mipango yake binafsi mipango yangu, sio mipango kama ya bosi mipango ya bosi, sio mipango inakua na mlinda lango pale kwenye kampuni Hivyo, anda kumaanisha kwamba Mimi huwakikisha kwamba nimejipanga viema Nimejiami viema, nimeeza kuketi chini kugudua ni wapi pale nilipofanya kosa Hili kuwakikisha kwamba, kosa halijirudii Kwandu najua kwamba, kosa si kosa, bali kosa ni kurundia kosa Hivyo mi huzuia sana na kuwakikisha kwamba, kwa munda mwingi sirudii kosa Iwaku kulitokia mtego maalumu, wakaeza kunifanya nikaingia kwenye kosa Hivyo mimi wakikisha kwamba, huwo mtego hunipati tena huo mtego ulikuwa kwanza na wa mwisho Hivyo ni vyema sana kuwakikisha kwamba unapanga ma akili yako unakua na dhamira ambayo unajua ni niambacho unafaa kutimiza kabla wiki kuisha Hivyo ndiyo lengo ambayo ndiyo sera ambayo unisukuma sana kila wiki Inapowanzia, unajua kwamba kabla hii wiki kufikia maali fulani ninafaa kuwa ni meeza kutimiza malengo maalum ninafaa kuwa nimetimiza lili na lile lingine Hivyo ni viema sana.

Naam kuanzia kabisa ubunifu ni kitu cha maana sana na ni kitu ambacho kila binadamu anadhamiri na huwa na lengo la kuwa nacho Ukiangalia kwenye dunia tunayoishi karne ya hii tulio nayo kwamba kitu ambacho kinadhaminiwa sana pia na waajiri na kila mtu ni ubunifu mtu mbunifu anapewa heshima yake mtu mbunifu anapewa hadhi yake na pia jua kwamba ubunifu huandamana na taji tofauti tofauti. Mtu mbunifu huwezi kumlinganisha na yule ambaye anaketi chini tu kungojea suluhisho iweze kutengenezwa. Hawa ni watu wawili tofauti sana. Hivyo ningelitaka kusana kukuambia kwamba pale ampapo unapopata mtu ni mbunifu. Unampea heshima yake, unampea hadhi yake. Kwani huyu mtu ni mtu ambaye anaeza jua kwamba kuna tatizo hapa ni mtu adai ambaye anajua kwamba kuna shinda ambaye inasumbua jamii mahali fulani. Hivyo anaingilia kati ni kuhakikisha kwamba ameweza kupata suluhu. Kwani kwa mfano mimi ni mtu mbunifu sana. Kuna wakati niliangalia pale kwenye kijiji ni kuna wanakijiji wanateseka sana. Kwani wanapata kwamba wanakijiji wanashamba hekari nyingi sana. Lakini, kuna tatizo moja, izo shamba kuweza kuzilima lina kuwa tatizo kubwa sana Kwani hawana vifaa vya hawaezi kupata pesa za kunua vifaa vile vya marekani Hivyo, ili nibindi nikuwe mbunifu Kwani, kila mtu uwe ana manufafaa sana katika jamii anafaa kusaidia jamii pale ambapo, ana uwezo Hivyo, niliketi chini nikajiuliza Je, ukiangalia, shamba hizi ambazo tunazo Tuna zaidi ya ekari mia moja Kwa siku, kuna wanatumia punda na wanyama ili kueza kuzilima Hivyo, ni vipi ninavyoweza kuweza kuhakikisha kwamba hizi ekari zote zimeenza kulimwa vyema hiyo nikaketi chini ni kaweza kusikiliza maarifa yangu ni kaweza kujiuliza ni mpango gani ambaoo naeza upanga na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku hizi kama sisi sote tunaeza kufaindika kama wanajamii wote tunaeza kupata uwezo wakueza kulima shamba hizi zetu sote kwa uhakika na kwa kweli nipo nilipo gudua kwamba Kuna unaeza kuteneza kutengeneza Kaeza kutengeneza kamashine kadogo ingali si mashine kubwa Lakini naeza kusaidia sana angalau ikilima ekari 5 kwa siku Ikilinganishwa na pale Unajua kwenye jamii sana sana huko nyumbani Wanalei walikuwa wakilima ekari moja nusu asi andi ekari moja walikuwa Wakilima takriban ekari nusu kwa kwa siku nzima Hivyo kukupitia ubunifu wangu Niliweza kuongeza manufaa sana Nikaeza kuongeza kiwango cha mapato Nikaeza kupunguza munda ambao Ungeeza kutumika sana na watu kuenda kuchukua jembe na kuingia kwa shamba kulima Hivyo, ubunifu ni kitu cha maana sana na mtu mbunifu kwa kweli ni ulia pato lake ni mtu ambalo ambaye huweza kufurahia sana lile ambalo utokana na ubunifu wake ubunifu uhitaji mtu kujituma ubunifu ni kitu ambacho huhitaji mtu kukuwa na uwezo na uwezo na iyari ya kuweza kufanya jambu Hivyo mimi utambua sana na kukuwa mtu mwenye heshima ni mtu anajua kwamba kila kitu kinafaa kuwa na iyari yake na ubunifu ni sikitu cha kulazimishwa Sio kitu cha kusema kwamba lazima ukue nayo la hasha, ubunifu utokana mtu binafsi ni mtu anaamua kwamba mimi naamua kutoka leo ntakuwa mbunifu ni mtu anaketi chini anasema kwamba kutoka leo sitafanya swala kama wengine Hina chukua mkondo maluum ambao utakuwa ukisaindia watu Mkondo ambao nikifanya swala inakuwa la kipekee sana Hivyo mimi kupitia ubunifu wangu nimeenza kupata vitu vingi sana Nimeeza kupata heshima ukajua kwamba watu hukuheshimu kulingana na kiwango cha ubunifu ambacho ulichonacho pale ambapo wanapokuwa kwenye tatizo na ukaeza kuwaokoa kwa uraisi sana Hawa watu kwa kweli hawakubagui Hawa watu hawakuoni kama mzigo kwao Bali wanakuona kama baraka hiyo ndivyo unafaa kujua kwamba ubunifu ni kitu cha watu hufuraia kulia watu hufuraia kupata kitu ambacho wanaenza kukitegemea na hapo ndipo ubunifu unapoingilia Kwanza njithamini Pili jua kwamba una kiwango fulani cha uwezo ambao unaeza kutenga na kusaindia jamii.

Naam, kusema ukweli, kuna mchezo tofauti tofauti ambayo watu huweza kushiriki na mimi binafsi kuna michezo ambayo huwa na hiari, na nafurahi sana pale ambapo najihisi mimi nipo mmoja wa wale ambao wanashiriki, kwa kweli mchezo hii hubadilika, na kila mtu hukuwa na hiari kushiriki katika mchezo fulani Hivyo ndivyo maisha yalivyo, jua kwamba kila mimi napenda kushiriki kwa mchezo fulani, sio ambao mtu mwingine anaopenda kushiriki Kila mtu anadhamani yake, kila mtu anajua nini ya ambacho anakipenda Hivyo ndivyo nilivyo maishani, mimi najua kwamba wakati maalun nitataka kushiriki aidha kucheza mpira wa kandanda, aidha kuweza kushiriki mpira wa wavu Hivyo wajua kwamba sio lazima, hakuna pahali pame andikwa kwamba, mimi nina lazima kushiriki kwenye mpira maalum, ni lazima nishiriki aidha kwa mchezo maalum la hasha, ni kujua kwamba michezo hii ina faida hii na ina hasara hizi Hivyo, ninapoenda kueza kushiriki. Ninajua kwamba hiki ndicho kiwango ambacho kinahitajika kufanya, hapa ndipo upohitajika kutia bidii. Hivyo ni kitu cha maana sana kujua ni jinsi gani ambavyo utakavyoweza kujituma ni walisia wa ina gani ambavyo utakavyoweza, kuhakikisha umefika kilele ambacho unafaa kufikia. Hivyo, mimi huhakikisha kwamba nimejituma ipasavyo ni hakikishe kwamba nimeweka akili zangu ipasavyo kabla kushiriki mtezo na kwa kweli kama nilivyo sema kuna michezo tofauti tofauti, kuna mchezo wa wavu, kuna mchezo wa kandanda, kuna mchezo wa neti, kuna michezo tofauti tofauti ambayo watu huweza kushiriki. Mimi binafsi nina mchezo miwili mikuu ambayo huweza kushiriki. Lakini moja iwapo nimehitajika kuchagua kwa kweli nitachagua kandanda. Kandanda ni mpira wa miguu, na unapouona kwanza, huo mpira ni mpira mbapo unapokuwa ukiutazama, unasikia kwamba umetosheka pale mbapo kila mchezaji anatumia nafasi yake ipasavyo, anacheza vyema kama vile anavyo hitajika, hivyo, nijukumu lako kuhakikisha kwamba, nafasi ulionayo kwenye kwenye timu, unaitumia vyema. Hivyo vile unavyo ona kwamba wanaweza kucheza vyema, hiyo ndio kitu ambayo huweza kunifurahisha sana na kunifanya nisikie kwamba nina hiyari ya kuweza taka ku kushiriki, hivyo pale ninapo kuwa nikishiriki kwa hiyo michezo nina jihisi kwamba ni kama kiumbe ambaye aliye na umuhimu sana kwa ni kiumbe ambaye kwamba unajiona pale ambapo umekosea sana labda kitu kimoja ama kile kingine kitaharibika. Hivyo, mimi hupenda kushiriki sana mchezo wakandanda na pia sio tu kushiriki, kwani najua una umuhimu sana Kwa mfano pale ambapo unakupukuwa ukishiriki mchezo wa kandanda unajua hapo ndio utachukua nafasi njema kuweza kujenga na kukiinua kipaji chako huwezi kuwa na kipaji cha kucheza mpira wakandanda ilhali wewe nishabiki la hasha, lazima utenge muda maalum, uweze kusema kwamba, huu muda ndio natumia kukuwa mchezaji Ndio, si vibaya kuwa shabiki, lakini iwapo una kipaji, na unataka hicho kipaji kiweze kufikia kilele chake, lazima ukuwe pamoja na wale mchezaji wengine, lazima ujihusishe kama mchezaji, uwache kuwa shambiki pale ambapo unapo hitajika kuwa mchezaji hiyo ni swala la muhimu sana kuligundua kama uliyo na kipawa, cha aina fulani Hivyo, mimi huhakikisha kwamba nimeweza kuthihirisha kipawa changu ili kujua kwamba kufunguliwa kwa mlango, sio swala la kusema kwamba ni muda, la hasha, inaitaji pia bidii yako, inaitaji jinsi ambavyo una heshima, unaitaji jinsi ambavyo umelizoea kwenye uwanja Hivyo, mimi ni mtu ambaye nina uzoeefu sana, ni mtu ambaye hupenda sana kushiriki na kukuza kitalanta zangu Pia, jua kwamba kushiriki kwa hii kandana na jua kwamba ina madhara Kuna madhara mengi huweza kutokana na kushiriki kandana, kwa mfano, unaweza kuwa ukicheza kwenye mpira, ukateguka na ukaumia miguu Wajua kwamba, kuna wengi ambao wameza kujitokeza, kwa mfano, uki angalia mpira ujerumani kuna wachezaji ambao wameweza kupata majeraha ya milele kutokana mpira, kutokana kandanda, kutokana na na michezo mbayo walikuwa wanaifurahia sana, hivyo si kusema kwamba ukifurahia kitu usijikinge. La hasha, lifanye kwa umakini, lilifanye kwa mapimo na hivyo nafurahia sana ninapocheza mpira waka.

Naam kusema kweli, jambo la kueka picha mtandaoni, kunalingana sana na ni aina gani ya picha ambazo, ni nataka kuzithirisha Kuna ukiangalia upande mmoja, kuna pale ambapo unakuwa na picha za haina tofauti tofauti na kueka picha mtandaoni, sio kusema kwamba ni swala la kuweza kufurahisha wengine la hasha, pale ambapo unapo ona kuna baadhi ya picha mtandaoni, hizo picha huwa na habari maalum hizo picha huwa na jukumu ambalo zimetengewa kufanya hiyo si swala tu la kusema kwamba kuwepo kwa picha mahali Tusema mahali Sio kusema kwamba lazima hiyo picha ikuwe imehusishwa na kitu ambacho ulifurahia la hasha, kuna picha ambazo mtu unaenza kujitumia ili kuweza kupitisha ujumbe fulani Unajua ku picha kwamba ni kitu ambacho kilicho na uwezo wakuonyesha jinsi ya uwalisia wa mambo ulivyo.hivyo, mimi ni mtu ambaye hupenda sana kuweka picha zangu mtandaoni Kuna aina ya picha sio zangu binafsi tu, hadi kuna aina za picha ukiangalia kwenye biashara yangu, nina kwanza ninachukua picha ya bidhaa ambazo nina ziuza ni kuchukua picha na kuchukua rekonde ya bidhaa ambazo naziuza, nina uwezo wa kuweza kuzifikisha kwa watu wengi Hivyo kuchukua picha na kuzianika mtandaoni huisaindia sana ili kueza kupata kupata watu wengi wa kueza kuzinunua Ukiangalia pale ambapo huwezi kulinganisha pale ambapo umeza kujenga soko lako mtandaoni kupitia picha na mtu ambaye anategemea tu wateja kujileta wenyewe. Kwa mfano, unakumbuka kuna wakati ambapo, unapokua haujui mahali, haujui kitu fulani kinatengenezwa mahali hapa na pale Hivyo, inakubindi kuingia mtandaoni, na ule atakaye kuwa na mbahati, ni yule kwamba atakuwa na na picha zake za kazi anayoifanya mtandaoni Hivyo, ukiona picha za huyo mtu, unajisikia kwamba umeridhika, unajisikia kwamba umepata mtu ambayo ulikuwa ukimtafuta.Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba una picha angalau monja au mbili ambazo ziko na maana. Sio kusema kupenda picha na uzieke uzianike mtandaoni bila maana. La asha. Hikicha picha ambazo unazozieka mtandaoni ni picha ambazo zinakuletea heshima. Ni picha ambazo zinaeza kukupea heshima kwa na bidii. Hivyo mimi ni mtu ambaye natambua sana hizo picha. Ndiyo natumia picha na kwa mkweli picha najua kwamba nikielelezo maluum picha huweza kukua umuhimu wake speciali hivyo uwa nazitumia kwa sekta mbali mbali siezi sema tu ni mtandaoni kuna pahali ambapo inanibidi nivitishe ujumbe kupitia picha na hapo, sisitishi, lazima nihakikishe kwamba nina picha ambazo zinazo nifurahisha Nina picha ambazo kwa kweli, ukianzia kujifurahisha ye mwenyewe Hapo ndipo utakapojua kwamba, iwapo hizo picha zako zitakuwa na za kufuraha kwa wengine na siyo lazima zikuwe na wafuraha Kwani ukiangalia kwenye mtandao, kuna nafasi ambayo hukupea kupea watu wakati wakuweza kukupea kuonyesha upendo Kukubonyeza Chalama alama ambaye hukuwa ime jidokeza kama roho nyekundu Hivyo kupitia picha zako unaenza pia kujua ni marafiki gani unaenza kuwategemea wakati wa dhiki Kuna rafiki ambaye huja kwa maisha yako pale tu unapokuwa na wema na kisha wakati ambapo tu umeshikwa na tatizo fulani pale ambapo umeshikwa na msongomano fulani ambapo umenjisindwa mwenyewe kujithibiti huyo rafiki kwa kweli hawe huwa hawi kwa upande wako Uyo rafiki ambayo utamtafuta na umkose Kwani hajiitokezi hataki kuonekana rafiki ambaye hataki kuhusishwa na wewe kwa wakati huo huyo ni rafiki ambayo unafaa kujua kwamba siyo rafiki wa kweli siyo rafiki wa kutegemea kwani huyo ni mtu anaeweza kukuletea maafa anaeza kukuletea madhara hakutakii wema na kwa haya maisha kwamba, jua kwamba, unafaa kuishi kwa jinsi ambavyo, unajua jinsi, unavyoendeleza mambo yako, ni vyema Unaelewa kwamba, yu wapo nafanya shughuli maalum, iwapo unafanya shughuli hii ama ile ingine, inafaa kuifanya kwa namna hii ama ile ingine hivyo, hakikisha kwamba, unaeza kujumuika kufanya swala fulani na lile lingine kwa mfano, pale ambapo inakubindi kuweza kujiingiza kwenye kwenye shughuli maluum, hakikisha kwamba unatumia picha zako ipasavyo, usieze kudianika picha zako bure bure.